Haa naam sana sana mimi hupenda kucheza na labda pale mtoto ambaye ni mcheshi. Na anaituwa nyla pia napenda sana huyo mtoto yani. Nikicheza naye napata kuburudika na kunawirisha na.

Mimi sana sana hupenda kuvaa labda nguo za juu ambazo ni ndogo sana na pia nikaweza kuvalia labda kinyasa ama kipande ama suruali fupi ambayo labda inapendeza zaidi. Hivi mimi najipenda sana.

Habari za mtandaoni mimi huzisomea pale katika labda mbinu tofauti tofauti pale naweza kujisomea katika akili bandia pale napata kwamba nimetumia mtandao wa akili bandia ili nikaweza kupata habari ambazo.

Angependa sana labda kujifunza kuwa mtu ambaye labda anaweza kustahimili, kujifunza pale jambo na kueza kufuata na pia kuhakikisha kwamba siachi jambo katikati.

Na mimi napenda kula nyumbani kwani ni chakula ambacho mi mwenyewe nmeeza kukitayarisha nahakikisha kile chakula nmeeza kukihifadhi vizuri na ni chakula ambacho nimeeza kukipika kwa usafi wa hali ya juu. Hivi na zingatia kula nyumbani sana sana.